Uzalishanji wangu kazini ni mzuri kwa sababu napanga kazi zangu mapema, na kueka vipau mbele. Ninahakikisha natumia muda vizuri, bila kupoteza nguvu kwenye mambo ya siyo ya lazima. Pia, nina uwezo wa kufanya kazi kwa umakini hadi nikamilishe majukumu yangu, napotumia zana na mbiu sahihi. Ufanisi wangu huwongezeka zaidi. Hii hunisaidia kutowa matokio bora na kufikia malengo ya kazi kwa wakati.

Programu ni sehemu muhimu ya maisha yangu ya kila siku. Nazitumia kuwasiliana, kujifunza na kupanga shuguli zangu. Baadhi ya programu hunisaidia kupata habari na kwasiliana haraka na watu. Pia natumia programu kwa brudani na kupumzika baada ya kazi. Kwa ujumla, programu hunirahisishia maisha na kuokoa muda.

Mbili ni namba ninayo iona kama muhimu katika maisha yangu ya kila siku. Mara nyingi napanga vitu kwa vipengele viwili ili ziwe rahisi kushugulikia. Pia inanisaidia kuwa na usalama na mipangilio katika kila jambo. Kwa ujumla, namba mbili hunifanya nijisikie mpangilio na mtu live.

Meneja ninaye mheshimu. Kazini ni mtu ambaye husaidia kuongoza timu na kuhakikisha kila kitu kinaenda vizuri. Hunipa mwongozo wakati wa kazi na hufanya kazi kuhakikisha malengo ya timu yanafikiwa. Pia, hunisaidia kutatua matatizo na kutoa ushauri muhimu. Meneja mzuri hunifanya nijisikie kuthaminiwa na kuungwa mkono kazini. Kwa ujumla, ninadhania meneja ambaye ni mwadilifu, wenye msaada na anaye hamasisha timu.

Mguu wangu ni sehemu muhimu ya mwili wangu, kwa sababu hunisaidia kutembea, kukimbia na kusimama kwa usawa. Pia hunisaidia kushika mzigo au kufanya mazoezi. Napenda kutunza kwa kuvaa viatu vizuri na kufanya mazoezi ya kutupa. Mguu wangu hufanya maisha yangu ya kila siku kuwa rahisi na ina uhuru wa kusogea. Kwa ujumla ni sehemu ninayoithamini sana.

Uhasibu ni jambo ninayolipenda kwa sababu hunisaidia kuelewa mapato, matumizi na mali. Napenda kupanga hesabu na kuona jinsi fedha zinavyosongea ndani ya biashara au shuguli. Pia hunifundisha mpangilio, ama umakini na nidhamu katika ufanya kazi. Uhasibu hunisaidia kufanya maamuzi sahihi kuhusu fedha. Kwa ujumla, ni jambo muhimu ninayofurahia na kunufaika nalo kila siku.

Napendio, napenda mambo ambaya yananisaidia kujifunza na kuboresha maisha yangu. Haya ni mambo ambaya hunipafuraha, motisha na utulivu wa akili. Pia, hunisaidia kufanikisha malengo yangu ya kila siku. Kwa ujumla, napendelea kufanya mambo yanayo niletea faida na maendeleo binafsi.

Bustani ya uma ni sehemu ninayoipenda kuenda kupumzika na kufurahia hewa safi. Mara nyingi hujaa maua, miti na mantari ya asili ambayo hunifanya nijisikie mtulivu. Napenda pia kuenda bustani ya uma kutembea, kukimbia kidogo, au kufanya mazoezi madogo. Wakati mwingine hukaa tu nikisoma vitabu na kusikiliza muziki. Kwa ujumla, bustani ya uma ni sehemu nayoifurahia sababu inanikaribisha utulivu na burudani.

Upepo ninauona kama kitu kinachonifanya nijisikie mtulivu na hai. Napenda upepo mwanana hasa wakati wa asubuhi au jioni. Kwani hunipa hisia nzuri na nguvu. Wakati mwingine upepo hunisaidia kupunguza joto na kufanya mazingira kuwa mazuri. Pia, hunifanya nijisikie karibu na asili. Kwa ujumla, napenda upepo kwa sababu hunipa amani na faraja ya mwili na akili.

Upepo ninapenda kwa sababu hunifanya nijisikie mtulivu na hai. Napenda upepo mwanana unaopita asubuhi au jioni. Kwani hunipa hisia nzuri, pia hunisaidia kupunguza joto na kufanya mazingira kuwa mazuri. Wakati mwingine, napenda kusikiliza upepo ukipigia kwenye miti au madirisha. Kwa ujumla, upepo hunipa amani na faraja ya mwili na akili.

Rangi nyeusi ninaipenda kwa sababu ni ya heshima, mtindo na inaonekana safi. Napenda kuvaa mavazi nyeusi kwa sababu yanafaa kwenye hali nyingi na yanalingana na rangi nyingine. Pia rangi nyeusi hunipa hisia na kujiamini na umakini. Wakati mwingine napenda kutumia nyeusi kwenye vifaa au vitu vya kila siku. Kwa ujumla, rangi nyeusi ni ya kuvutia na yenye dhamani kwa mtazamo wangu.

Huduma ninayopenda ni ile inayotolewa kwa heshima, haraka na kwa ufanisi. Napenda pale ninapohisi kunuzwa na kupata msaada wa dhati. Huduma nzuri hunisaidia kufanikisha malengo yangu bila usumbufu. Pia hunijenga kujiamini na furaha pale ninapopata matokeo mazuri. Kwa ujumla, napenda huduma inayokuwa na heshima, enye bora na enye msaada wa kweli.

Folder ninaiweka kwenye kazi yangu ni muhimi kwa sababu unisaidia kupanga nyaraka na hati muhimu. Napenda kuwa na folder tofauti kwa kila sahemu ili niweze kupata haraka ninapoitaji. Pia, folder unifanya eneo la kazi liwe safi na lililo pangiliwa vizuri. Wakati mwingine napenda kutumia folder zenye rangi tofauti ili kujitambua kwa uraisi. Kwa ujumla, folder ni jambo, ni chombo kinacho nisa mpangili, kinacho leta mpangilio tulivu na ufanisi kazini.

Kibodi ninayoiweka kwenye kompyuta yangu ni muhimu sana, kwa sababu huni kilesha njia ya kuandika na kuwasiliana kwa uraisi. Napenda kutumia kibodi kilicho rahisi na chenye muitiko mzuri ili kufanya kazi kwa haraka. Pia, unisaidia kupanga mawazo yangu na kuandika nyaraka kwa utulivu. Wakati mwingine napenda kutumia vibodi, vinavyo kuja na rangi au muundo mzuri. Ujumla, kibodi ni chombo kinacho ni raisishia kazi na kuwasiliana kwa ufanisi.

Uongozi inauona kama umuhimu mkubwa, kazini na maisha kwa ujumla. Napenda uongozi ambao ni wa haki, unasaidia na unaohamasisha timu. Manager au kiongozi mzuri hunisaidia kujifunza, kuboresha kazi na kufanikisha malengo ya pamoja. Pia, uongozi mzuri hunijenga kujiamini na mshikamano wa timu. Kwa jumla, napenda uongozi unayojenga ushirikiano, nidhamu na matokeo chanya.

Maji ya matunda ninayopenda ni tamu na yenye ladha ya asili ya matunda. Napenda kunywa wakati wa mapumziko au baada ya mazoezi kwa sababu hunipa nguvu na unywevu mwilini. Pia hunisaidia kutoa furaha, kidogo na burudani. Wakati mwingine napenda mchanganiko wa matunda tofauti kwa ladha bora. Kwa ujumla, maji ya matunda ni kinywaji ninachokifurahia na kinachonipa nguvu.

Haraka ninapenda kutumia katika kazi zangu pale ninapohitaji kumaliza jambo kwa muda mfupi. Napenda kufanya mambo haraka lakini kwa makini, ili nisije nikafanya makosa. Pia haraka humsaidia mtu kufanikisha malengo bila kuchelewa. Wakati mwingine, haraka ni muhimu pale kuna shindano au ratiba ngumu. Kwa ujumla, haraka ninaiangalia kama njia ya ufanisi lakini yenye nithamu.

Kichwa changu ni muhimu sana kwa sababu kina usiana na fikra, mawazo na maamuzi yangu, napenda kutunza kwa usafi na afya bora. Kwa mfano, kuosha mara kwa mara na kula vizuri. Pia kichwa usaidia kusikia, kuona na kuelewa mazingira yangu. Wakati mwengine napenda kupumzika, kichwa baada ya shuguli nyingi ili kutoa nguvu kwa akili na mwili. Kwa ujumla, kicho nisemu nayotamini sana kwa sababu ndiko kunapoanzia fikra na isia zangu.

Sasa ninauona kama muda wa kufanya jambo, mara moja bila kuchelewa. Napenda kutumia sasa kufanya kazi zangu muhimu, au kupima maamuzi yangu. Pia saa huniwezesha kufanikisha malengo, bila kupoteza muda. Wakati mwingine, napenda kutumia saa hasa kupumzika au kufanya jambo la burudani. Kwa ujumla, saa ni muda wa matendo, mpangilio na ufanisi kwangu.

Ankara inaiguwana kama mji wakuvutia na wakistoria. Napenda kuona majengo yake ya kisasa na barabara zlizo pangwa vizuri. Pia Ankara inajulikana kwa utamaduni, historia na maeneo ya burudani ambayo inavutia. Wakati mwingine napenda kufikiria jinzi watu anavyoishi na kueshimiana katika mji huo. Kwa ujumla, Ankara ni mji na ya furaia kufikiria na kujifunza kuhusu utamaduni wake na mandhari yake.